Ndio, napenda sana kupiga vyombo za mziki. Kwa sababu kupiga ngoma, napenda sana 'rhythm' na 'energy' yake. Inafanya mziki uwe hai kabisa. Na unaleta mwili msisimuko, unapenda hiyo sauti inayotoka kwa hiyo mziki. Asante.

Halafu, harufu na yopenda zaidi ni harufu ya pilau. Inavutia kwa umbali kwa kuwa inaile harufu nzuri inavutia sana. Kila wakati tunayopika ya pilau, inafanya nisikie na kumbuka mambo mingi sana wakati wa harusi yangu. Kila mtu alikuwa anasifu hiyo siku kwa kuwa ile pilau ilikuwa imeandaliwa hapo, ilikuwa nzuri sana. Nasema hii pilau ilikuwa mzuri kabisa. Naposikia harufu hiyo na kumbuka tu hiyo siku na shukuru.

Upande mmonja zinanifanya ninjiskie na presha kindogo. Hasa kama sinjui nitapimwa kwa kigezo gani au kama mtu anatafuta makosa tu. Nafaa nafikiria vire hiyo itakavyotokea. Lakini upande mwingine, nikiwa vizuri, zinanisaindia, zinakuwa mwerekeo, zinanionyesha wapi nafaa na wapi sifai, na wapi nafaa kumboresha na wapi sifai, nashukuru.

Baada ya siku ndefu, mimi napumzika kwa kulala. Hivyo basi naeza kuwa mwili inakua imetulia, hakuna mahali ninapoenda, nakua tu nimepumzika, nimelala, akili inatulia, nahakikisha kwamba kila kitu kwa nyumba, iko. Salama. Nashukuru.

Kwa sasa, hali ya hewa iko na njua. Kuna njoto zaindi ambayo inafanya kuwa na njoto mingi. Unafanya handi unavaa nguo zile hazina joto. Ila tu, kisio kila wakati napenda njua, lakini wakati mwingine inasaindia kwa kuwa inafanya kuwe na njoto kiasi. Kwa hii sasa, hii njoto, ningependa tu kuwa inasaindia kuwa vitu zinakauka hila tu, vitu zile kama zirikuwa zimepandwa, kama mahindi imekomaa inasaindia kuwa zinakuwa zimekauka tayari kuriwa asanti.

Naweka neno siri salama kwa kufuata mambo ya msingi kabisa kama binadamu anayejali usalama wake. Natumia neno siri refu lenye mchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo na namba na alama. Situmii neno siri moja kila mahali. Kila akaunti, yake. Sishiriki nenosiri na mtu yeyote hata kama ni rafiki. Nabadili nenosiri mara kwa mara hasa nikihisi kuna hatari. Pale inapowezekana natumia uthibitisho wa hatua mbili. Nashukuru.

Likizo ya ndoto yangu ni mahali tulivu, karibu na bahari, labda zanzibar au ndiani. Asubuhi upepo mwanana, mchana kuogelea au kutembea. Ufukweni, jioni sunseti na mziki mpole. Hakuna haraka, hakuna stress. Siku iko mbali kindogo. Akili inapumuzika na usingizi mzuri kabisa. Ningependa kufukitembea kusafiri na mtoto wangu ambaye ningependa tuwe tumesoma mengi na yeye nashukuru.

Wakati wa njua kari, kazi naopenda sana kufanya ni kufuwa nguo. Hilo inanipea motisha kwa kuwa, nafua nguo, naanika, zinakauka, kisha, nazikunja. Wakati wa njua inafanya kuwa, hauna ile uchovu kuwa kufuwa nguo, na unaskia kukaa tu kwa manji. Nasema asa.

Kambla ya kulara usiku natayarisha chakura nakila, kisha nawochi terevisheni. Alafu mbandae napomaliza kutazama kipindi nachopenda naenda napiga magoti naomba nashukuru mungu kwa siku na yare yote nimefanya kwa hiyo siku. Kisha narara. Nashukuru.

Mimi napenda kukula nyumbani. Kwa sababu, napenda chakula kisafi ambacho mimi mwenyewe nimetayarisha ama kimetayarishwa nyumbani. Ingalau chakula cha nje hujui vile imetayarishwa, hujui usafi, hali ya usafi imewekwa kiwango gani. Lakini chakula cha nyumbani unahakikisha kuwa ni safi, na kila aina unapika imeekwa usafi wa hali ya juu. Nashukuru.

Tukiwa na marafiki zangu, tunapenda kupiga story. Ambapo, tunasimuria handithi za kitambo na za zile zinazo tuhusu. Tukiwa pamoja, tunaeza kueriminishana. Kuhusu mambo aina tofauti tofauti. Nashukuru.

Ninapendelea viatu vya mchezo, ambazo zinaitwa sneakers. Nirahisi, vinabana vizuri, na vinafaa kwa karibu kila shughuli. Kutembea, kukimbia kidogo, au hata kuvaa nje kwa raha. Pia, vina style kidogo bila kuwa rasmi sana. Na shukuru.

Kwa mtu mwingine, ningependa kumpa mtu njinsi, navyonjiamini, asiogope kujarimbu mambo mapya, na kwa kila kosa, kuichukuria kama fursa ya kunjifunza, kueka marengo yake wazi, kunjifunza kuyashugurikia, hatua kwa hatua, na usisahau kuwatendea wengine kwa heshima na huruma. Ushauri huu ni kama ramani ndogo ya maisha inayokusaidia asipotee, lakini bado unakua mwenyewe.

Wakati wa baridi kali, mimi ningefanya mambo ya kupumzika na kustarehe. Kwa mfano, kukaa karibu na moto au kipochi chenye joto, kunywa chai moto au kakao, kusoma kitabu kizuri au kusikiliza mziki wa utulivu, kuvaa nguo za njoto na blanketi laini, wakati mwingine kuangalia sinema au 'mashow' na tv huku nikiwa kozi. Kwa kifupi kupumzika na kujiweka kjoto ndio eneo la kwanza. Nashukuru.

Hapana, kwa kweri sinjai kuona bahari. Kwa macho yangu mwenyewe rakini naweza kuerewa vizuri wake kutoka kwa picha, vindio na maerezo. Bahari inaonekana kumbwa ya kupumzika na yenye nguvu, mpepo, mawimbi na rangi ya mbluu. Zinatoa isia ya amani na uhuru nashukuru.

Pesa zinanifanya nifurahi sana. Ninapokuwa nina pesa mambo yangu najua inaendelea salama. Kwa hivo nakuwa na furaha kwa undani, ninaponjua kila jambo ninalohitaji lita kamilika. Kwa kuwa siku hizi hakuna jambo halihitaji pesa. Kwa hivo kinachonifanya nifurahi sana ni pesa. Nashukuru.

Ninaimiza ushirikiano kati ya timu kwa njia za kawainda, lakini zenye maana. Kusikiriza kila mtu mbira kumbagua, ili anjisikie, anathaminiwa, kueka marengo wazi, ili kila mmonja anjue anafanya nini. Kuhimiza mawasiriano ya wazi, mbira kuagopa kuuliza au kutoa mawazo, kusambaza manjukumu, kwa haki, kuringana na uwezo. Wa kira mtu kusherehekea mafanikio ya pamonja hata kama ni mandogo. Nashukuru.

Kwa kweri, siendi matambani mara nyingi, ningesema ramda mara chache tu hasa nikihitanji uturivu wa kusoma au kutafuta tarifa furani mbira kumbukuza. Lakini, nikipewa chaguo napenda pia kusoma nyumbani hau sehemu turivu karimu nami nashukuru.